Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana ni hatari pia Unaona kitu kimoja kisha unaona vingine Unakwenda ukiagiza vitu usivithi taji gharama inakuwa kubwa mwishoni Ninahitaji kuwa makini zaidi Nitatengeneza orotha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti Nitanunua vile tu vilivyo kwenye orotha Sitaangalia vitu vingine Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbalimbali, mara nyingi kuna shuka tofauti kubwa Pia nisome maoni ya watu walio kwisha nunua, niseme kama bidhaa ni nzuri kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara, nitajihathari.

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Arthi iko tayari. Nimesha ilima wiki iliyo pita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakuenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina mzuri zinazaa sana. Msimu huu ni rahima rama kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri, nisipoteze nafasi. Niaomba watoto wanisaidie kupanda wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.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

Mimi hupenda wanyama wanyumbani, wanyama wa nyumbani kama mbwa kama paka hawa wanyama huwa wa manufaa sana katika kulinda boma na pia katika kazi mingi za nyumbani. Na pia hao wanyama wa nyumbani wanaweza kuwa rafiki yako na pia ni waminifu sana kwa hivyo mapenzi yangu kwao ni ya juu sana kwa sababu naweza kuwafanya wawe marafiki zangu kama mbwa na pia paka.

Ndiyo, mara nyingi mimi hugawanya chaka zangu marambili, mahali pakweka chaka za plastiki na mahali pakweka chaka za chakula Kwa sababu, zinapo changanyikana, siwezi juwa mahali ambapo nitaeza kutupa taka aina tofauti tofauti Kwa mfano, taka za vyakula huwa natupa kwenye mchanga kwa sababu ni rotuba mzuri na inayoweza kufanya mimea iweze kumea kwa njia mzuri na taka ambayo ni ya plastiki huwa na itupa mahali pamoja na kuichomelea kwa sababu hiyo haiwezi kabisa kusaidia katika ukuuaji wa mimea bali inaleta uchafu katika mazingira.